Naam leo hali ya hewa inaonekana ya jua kidogo lenye mawingu machache si kali sana wala si ya mvua Pili najisikia vizuri kwa sababu joto ni la wastani si kali hadi kukila na si baridi sana Swali la tatu kuwa nimevaa nguo nyepesi kama tisati na suruali ya kawaida kwa sababu hali ni ya kustarehesha swali la nne ndiyo napenda hali ya hewa ya aina hii kwa sababu inanifanya nijiskie mchangamfu na ile swali ya mwisho katika hali kama hii ningependa ningependa kutoka nje kidogo labda kutembea kupumzika hewani au kukaa na marafiki tukizungumza.

Na tumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kupata taarifa kwa mfano napenda kuongea na marafiki na familia kupitia meseji au kuzugumza kwa simu pia napenda kutumia mitandao ya kijamii pia vile vile mimi husoma habari au kujifunza vitu vipya mtandaoni na ya mwisho mimi hutumia simu yangu zaidi kusikiliza muziki na kuangalia video.

Mimi naeza kusema ya kwamba ninasomea habari mtandaoni kutoka vianzo mbalimbali vinavyokuwa vyakuwa kuaminika kwa mfano kwenye tovuti za habari kama magazeti marufu au magazeti ya mtadaoni pia mitandao ya kijamii kwa taarifa za haraka na tatu blogu au vianzo vya elimu vinavyotoa uchambuzi mzuri wa matukio.